Jee, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, napenda kuyanywa maziwa Kwa sababu ya na manufaa kwenye mwili Pia, maziwa ni matamu manufaa yake ni kama vile Kuipa mifupa nguvu na kusaidia, yani kusaidia mifupa yako kuwa na nguvu Kwa sababu ya ile calcium ilioko kwa ii ambayo iko? Kwenye maziwa maziwa ni nayopenda kuyanywa sana ni maziwa ya mbuzi.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine Ushauri ningependa kuwapa watu Haswa tuseme wanawake ni kufanya kazi kwa bidii kuwa na pesa yako pesa yako Ndiyo heshima yako mtu asikuambie kitu ati ooh Sijui pesa hainunui furaha Sijui pesa aa pesa yako ndo furaha yako ndo ndo yaani pesa ni mfalme kuwa na pesa yako kuwa na kitu chako unachofanya kinachokuletea pesa kwa sababu mwisho wa siku hizo pesa ndizo zenye zitakuwa na wewe Kwa kila jambo ukitaka matibabu mema kuwa na pesa ukitaka kula vizuri kuwana pesa watoto wako wasome vizuri pesa uishi maisha mazuri pesa pesa. Huo ndo ushauri wangu.

Jee, umewahi kutembelea ziwa au mto? Ndiyo, huku niliko kuna mito mingi. Mingi, hata siezi kuhesabu ni mito mingapi. Ah, mito. Ukitembea huku kidogo wapatana na mto. Ukitembea huku wapatana na mto. Aya, nimewai kutembelea ziwa. Ziwa Victoria, nilienda, nikiwa mtoto miaka kama kumi na saba hivi. Nilienda kisha, pia nikaenda ziwa gani, nyingine ziwa nakuru. Naam nime tembea tembea kwenye mito, kwenye ziwa Kwa hivyo, nime tembea.

Niambie kuhusu mchezo unaopenda kuutazama. Mchezo wa kwanza ninaopenda kutazama ni mchezo wa kandanda Naupenda hapo zamani hapo awali sikuwa naupenda sikuwa napenda yaani nilikuwa nasikia watu wakiongelea mchezo wa kandanda nasikia aaah hawa nao wanasema nini lakini kwa sasa hivi naupenda kwanza kwa sababu timu yangu ninayoipenda Arsenali ni nambari moja kwenye hiyo orodha ya timu zinazo Napenda kutazama ule mchezo wa Uingereza. Mara nyingine huwa natazama wa Kenya lakini ile michezo ya kandanda ya Kenya haina ile misisimko Unayopata ukitazama ile ya kule Uingereza mchezo wa kushangaza nilioutazama la sikumbuki sina ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama michezo napenda kutazama michezo kwenye runinga yangu nikiwa nimeketi, eeeh, natazama tu pole pole. Nahisi nini wakati natazama michezo? Nahisi nina furaha. Nahisi nina furaha. Ama kwa mara nyingine, timu yangu ikishindwa nahisi vibaya. Nahisi ni kama nawezalia ama eeeh Yaani nahisi vibaya sana.

Uzoefu gani wa kazi umekufaidisha zaidi? Kufika mapema. Niligundua mapema, mapema sana. Ukifika mapema na kazini, uu unapata wakati wa kujipanga. Kisha, hamsumbuani na mtu ati bosi, anakujana, ananza kuuliza. Kwa nini umechelewa, ee, muna sumbuana. Unaona siku yako anaharibika asubuhi. Bila sababu tu. So, ukifika mapema, unajipanga vizuri. Unakuwa na amani na kila mtu, wafanya kazi yako na amani Unamaliza, unafunga kazi, unafunga virago vyako Unaenda nyumbani.

Unapanga kazi zako vipi kazi zangu nazipanga kwanzia ile kazi zito zaidi ile kazi kubwa zaidi ama ile kazi ambayo ina urgency, urgency inaitwa nini ile kazi ambayo ina ni kubwa zaidi kwangu kisha kazi ambayo ni kidogo zaidi ama ile kazi ambayo ina umuhimu zaidi kama tuseme kama tuseme nyumba ni chafu na mtoto yuataka kula Kwanza nitapea mtoto chakula ili anirusu nieze kuosha nyumba ama nimpe chakula kwanza Kwasababu njaa ya mtoto ni jambo lenye uzito kuliko uchafu wa nyumba uchafu wa nyumba waweza osha wakati wowote lakini mtoto akiwa njaa utampea chakula kwanza Ndipo uweze kushugulikia hayo membo mengine.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Mradi mpya wa kazi? Unaanza na jambo muhimu kabisa kwenye kazi yoyote ni kuelewa hiyo kazi inahusu nini? Ona, sasa katika mradi mpya, kwanza naelewa, kisha mambo ambayo yanatakikana kufanywa ya kwanza, ndiyo, ninayoyafanya yakiwa ya kwanza.

Unavyolea nywele zako marangapi. Kwa sasa, nywele zangu nimewekadredi, lakini wakati nilipokuwa sijawe kadredi, nywele za ngu nilikuwa naziviolea kama maramoja kwa mwezi, nikitoa ile mikanda ambayo nilikuwa nimezi suka nayo, naziosha kisha naziviolea ili ziwe laini, ili msusi asiwe na wakati mgumu waku wakuzitengeza. Lakini kwa sasa nywele zangu zinadredi kwa hivyo hazivyo lewi.

Je, unavaa saa hapana mostly kwa sababu, okay, kwa mara nyingi ni kwa sababu sipendi kitu kwa mkono wangu kisha kazi ninayoifanya nina tarakilishi hapo, kila saa naona saa Yaani, nikihitaji kuangalia saa, sihitaji saa ya mkono, ya mkononi, alafu kisha sipendi vile saa ya mkononi inavyokaa kwa mkono yangu, sipendi saa yaani kwa ufupi.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari. Sipendi. Sipendi hiyo tabia. Sipendi kabisa. Inapoteza wakati. Unachoka. Mara nyingine watu wasiokuwa na nidhamu wanakuja wanapita ukiu. Ukiu. Piga foleni yako kwenye mstari. Kana kwamba wao. Masaa yao ni muhimu kulikuwa yako. Sipendi. Heri, heri, okey, najua mara nyingi Hii ni mambo siyoweza kuyahepa lakini sipendi kupiga foleni kwenye mstari Aha, yanichosha yachoshe yaani Yaudhi.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea ndio Kwa mara nyingi mimi wakati sina kazi ya kufanya ama wakati najihisi mkarimu wajua kuna ule wakati wajihisi Unaukarimu fulani unataka kusaidia watu Wakati kama huo huwa aenda children's home zile zile boma ambazo watoto wasiokuwa na wazazi ama ambao wazazi wao wamewatupa hukaa naenda huko nafanya usafi ama napika ama nacheza na hao watoto ama nawafunza vitu fulani moja mbili moja mbili ee tunafurahia tunakula pamoja Kisha wanabaki nafuraha pia mimi naenda nafuraha siku yangu inaisha.